Kunapokua na jua kali, mara nyingi mimi huwa napenda kukaa ndani, sipendi kuenda nje. Na nazungumzia jua ambalo huwa linawaka mwendo wa saa sita mchana, saa saba mchana, saa nane, saa tisa. Wakati huwa kuna jua kali sana. Na hilo jua, kama sina sababu ya kuenda nje, si lazima niende nje. Lakini ikinilazimu niende nje basi, huwa natoka nahakikisha kwamba kwanza. Nimevaa kofia, pili navaa ama nahakikisha kwamba napaka yale mafuta ya kukabiliana na miale ya jua, halafu kama sina kofia nachukua mwavuli maanake hilo jua linawaka sana wakati wa mchana heri utembee wakati wa jua la asubuhi saa moja, saa mbili, saa tatu, saa nne ama saa tano asubuhi hapo, ama usubiri jua litue yaani litulie mwendo wa saa kumi kumi na moja kumi na mbili. Lakini ule wakati ambao nimetaja hapo katika saa sita mpaka saa tisa. Jua huwa linawaka sana linakuchoma uso linachoma ngozi. Kwa hivyo ukitoka lazima ujipange na kufia yako na angalau mafuta ya kuzuia miale ya jua kuchoma.

Napenda sana chakula kitamu. Napenda chakula ambacho kimepikwa kwa ustadi na kimetumiwa viungo na kimewekwa viungo hitajika. Ilikuhakikisha kwamba kina ladha, tamu na yakufurahisha. Manake mimi natoka eneo la pwani mwa Kenya na eneo hilo kumebobea wapishi. Ambao wamebobea katika sekta ya upishi na hua wanapika vyakula vitamu. Sio vyakula hivi hivi ambao vimepikwa shaghala baghala. Huwa vimepikwa vizuri, vimepikwa kwa ustadi wa hali ya juu. Kwa hivo, unapata kwamba tangu utotoni, nimezoea kukula chakula ambacho ni kitamu na chakula ambacho kimepikwa vizuri. Kwa hivo mara nyingi, lazima kila siku ninapokula. Asa wakati huu wa ukubwani, lazima chakula kiwe kitamu. Chakula kama si kitamu, basi sio lazima nile. Nitaonja na niachie hapo. Lazima kiwe kitamu. Kwa hivo, napenda sana chakula ambacho ni kitamu.